Wafanyikazi wenzangu tunawasiliana kwa njia mbali mbali. Njia ya kwanza ni kutumia vyombo vya mawasiliano vilipo, vilivyo kazini, ikiwemo simu, za rununu, kompyuta na kadhalika. Kuwasiliana kwa njia nyingine ni kwa njia ya mdomo, wakati ambapo tunapokutana, tukiwa kazini, tunawasiliana. Na mawasiliano ni mingine ni kutumia kuandikiana ujumbe, barua pepe na minginezo.